Unasasisha vifaa vyako mara ngapi. Mimi husasisha vifaa vyangu pale inapobidi. Mara nyingi hufanya hivyo pale teknolojia inapobadirika au kifaa kinapoanza kufanya kazi pore pore. Kusasisha vifaa hunisaidia kupata usalama zaidi, utendaji bora na huduma mpya. Pia hunifanya niweze kufanya kazi kwa ufanisi na kuendana na mabadiriko ya kitekinolojia.